Mwezi ninaupenda zaidi ni Desemba kwa sababu huleta hisia ya nyingi nzuri na za kipekee. Ni mwezi wa mwisho wa mwaka na huwa kama kipindi cha kutafakari safari yote ya mwaka mzima, changamoto, na mafanikio, na masomo niliyopitia. Watu wengi huchukua muda huu kupumzika, na kuwa na familia, na kufurahia matunda ya kazi yao. Kuna hali ya utulivu na mshikamano ambapo familia hukutana, marafiki huwasiliana zaidi na mahusiano huimarika. Mtaa na miji hupambwa kwa taa na mapambo ya krismasi, ambayo huongeza uzuri na furaha ya msimu huu wa sikukuu. Zaidi ya hayo, Desemba ni kipindi cha sherehe, likizo, na matumaini mapya. Huambatana na sikukuu kama Krismasi na mwaka mpya. Ambazo huchochea hisia za upendo, msamaha, na matumaini ya kuanza upya. Hali ya hewa pia huwa ya kupendeza, si joto kali sana wala baridi kali, jambo linalofanya iwe rahisi kufurahia kila tukio. Wakati mwngine hujipa nafasi ya kujipongeza kwa yote niliyofanikisha na kuweka malengo mapya kwa mwaka ujao. Na kwa hayo yote, Desemba huonekana kuwa mwezi wa neema, furaha, na matumaini mapya. Desemba pia huniwezesha kutumia muda mwingi kufanya shughuli ninazopenda kama kusafiri, kusoma vitabu, na kutafakari maisha kwa utulivu zaidi. Kuna hali ya ukarimu miongoni mwa watu, wengi hujitokeza kusaidia wasiojiweza, jambo ambalo huleta upendo mshikamano katika jamii. Ni mwezi unaonifanya nihisi kuwa hai kudhamini watu walio karibu nami na kufungua moyo wangu kwa uzuri wa maisha.

Kwa upande wangu, tazmini za kazi ni muhimu sana. Kwani zinanisaidia kujua maendeleo yangu kibinafsi katika majukumu ninayotekeleza. Zinaniwezesha kuelewa maeneo ninayofanya vizuri na pia yale yanayohitaji maboresho. Kupitia tathmini, napata mrejesho ambao huniongoza katika kujiboresha na kuwa mfanyikazi bora zaidi. Ingawa wakati mwingine tathmini zinaeza kuwa chanzo cha msongo wa mawazo, hasa ikiwa mtu hajajiandaa vya kutosha. Naona ni vyema kuzichukulia kama fursa ya kitaaluma. Ninapokosolewa kwa nia ya kujenga, hunisaidia kuona mambo kwa mtazamo tofauti na kunifunza jinsi ya kuboresha kazi zangu kwa ufanisi zaidi. Hii hunipa motisha ya kujituma na kuweka malengo ya muda mfupi na mrefu. Kwa ujumla, tathmini za kazi huniimarisha kimaadili na kitaaluma. Hunipa dira ya kuwekelea mafunikio na kujifunza kutokana na uzoefu wangu wa awali. Pia zinajenga uwazi na mawasiliano bora kati yangu na wasimamizi wangu kazini. Jambo ambalo ni msingi, mzuri, wa maendeleo, pahali pa kazi.

Nakumbuka vizuri wakati mkuu wa mpira wa besiboli niliowaikushuhudia ukifanyika wakati wa finali za shule za upili, kati ya timu mbili maarufu, ''jijini stars'' na ''pwani slugglers''. Ulikuwa mchana wa jua kali, lakini hiyo haikuwazuia mashabiki kujitokeza kwa wingi. Uwanja ulikuwa umejaa watu wa rika tofauti. Kila mmoja akiwa na matumaini kuwa timu yake itashinda. Nilihudhuria pamoja na marafiki zangu na wote tulikuwa na shauku kubwa ya kuona mchezo huo wa kihistoria. Timu zote zilicheza kwa ustadi wa hali ya juu, lakini kilicho nivutia zaidi ni nidhamu na ushirikiano wa wachezaji. Dakika za mwisho za mchezo zilikuwa za kutia wasiwasi sana, kwani timu zote zilikuwa na alama sawa. Ghafla, mmoja wa wachezaji wa ''pwani sugglers'', aligonga mpira kwa nguvu sana na kufanya ''home run'' iliowawezesha kuongoza sauti za shangwe, mayowe na vuvuzela zilitawala uwanja mzima Ilikuwa ni tukio la kushangaza ambalo lilivunja kimya wa wasiwasi wa mashabiki wa timu hiyo Nilijihisi nipo kwenye ndoto ya furaha moyoni nilifurahia kuona bidii timu ikizaa matunda. Wachezaji walikumbatiana kwa furaha. Wengine wakitokwa na machozi ya ushindi. Ilikuwa ni onyesho la mapenzi ya kweli kwa michezo na ushindani wa haki. Kwa kweli nilipata somo la maisha. Kwamba, kazi ya pamoja, bidii na uvumilivu huleta matokeo makubwa. Nikifikiria wakati huo sasa najihisi mwenye furaha na shukrani kwa kuwa sehemu ya Tukio Hilo. Ilikuwa si tu mechi ya besiboli, bali, Tukio lilo lilinifundisha kuhusu mshikamano, nidhamu na furaha ya kufanikisha jambo kubwa. Natamani nipate nafasi nyingine ya kushuhudia mchezo wa kiwango kama kile tena. Wakati kuu wa besiboli haukuwa tu kuhusu mchezo bali kuhusu kumbukumbu ya maisha.

Mimi napenda kuwasiliana na watu kwa njia ya mazungumzo ya ana kwa ana. Njia hii hunipa nafasi ya kuelewa hisia, sauti na lugha ya mwili ya mtu ninayeongea naye. Jambo ambalo linaimarisha uhusiano wetu. Napenda kuona tabasamu, macho ya mtu na namna wanavyojibu. Hii huleta ukaribu na kuondoa ukosefu wa uaminifu. Kwa mazungumzo ya ana kwa ana, mambo mengi hueleweka na kwa haraka na husaidia kuepuka makosa ya tafsiri. Mbali na mazungumzo ya ana kwa ana, napenda pia kutumia simu au mitandao ya kijamii kama njia ya kuwasiliana. Kupitia WhatsApp kwa mabundle, Instagram au Facebook. Naweza kutuma ujumbe kupiga simu au hata kuonana kupitia video call. Hii hufaa sana hasa pale mtu yupo mbali na hatuwezi kukutana kirahisi. Inarahisisha maisha na kuhakikisha kwamba mawasiliano yanaendelea bila vikwazo. Pia njia hii hunisaidia kuwa karibu na familia na marafiki wangu walioko maeneo ya mbali. Napenda pia kuwasiliana kupitia ujumbe mfupi wa kimaandishi au baruapepe. Hasa pale ninapozungumza na watu kwa mambo ya kazi au masuala rasmi. Ujumbe huu wa maandishi hunipa muda wa kufikiri kabla ya kujibu na pia kutoa ushahidi kwa kile kilichosemwa. Hii ni njia nzuri sana ya kuwa makini hasa kwenye mazingira ya kitaaluma. Baruapepe ni njia inayotumia sanaa pia kwa mawasiliano ya shule au kazi. Kwa ujumla, ninayopendelea kutegemea mazingira na mtu ninaye mlenga. Kama ni mtu wa karibu, napendelea njia ya moja kwa moja kama simu au kuonana. Lakini kwa mambo rasmi maandishi yanafaa zaidi. Ninathamini mawasiliano yenye uaminifu, uwazi na heshima, bila kujali ni njia lipi ninayotumia. Lengo langu huwa ni kueleweka vizuri na pia kumwelewa ninayeongea naye.

Ndiyo, napenda sana kutembea kwa miguu. Kutembea kunisaidia kupumzika na kufikiria mambo kwa utulivu. Wakati mwingine, ninapotembea asubui au jioni nahisi hewa safi na mazingira ya nje hunipa amani ya moyo. Ni mda mzuri wa kujitafakari na kuondoa mawazo matatizo ya kila siku. Pia kutembea hunisaidia kuunganika na mazingira yangu naona watu, magari, watoto, wakicheza na maua yanavyochanua. Mbali na hayo, kutembea kwa miguu ni njia nzuri ya kufanya mazoezi bila kutumia gharama. Inasaidia afya ya moyo, inapunguza msongo wa mawazo na hata inasaidia kulala vizuri usiku. Wakati mwingine badala ya kutumia usafiri kwenda sehemu zilizo karibu, mimi huchagua kutembea ili kuongoza hatua zangu za kila siku. Hii inanifanya nijihisi mwenye nguvu na mwenye afya bora. Pia kutembea huniwezesha kugundua maeneo mapya, kwa mfano ninapotembea mitai au mtaa mpya naweza kuona maduka mapya mikahawa mizuri au hata sehemu nzuri ya kupumzika, ambayo sikuwa naijua. Kuna furaha fulani ya ugunduzi ambayo huja kwa kutembea kwa miguu tofauti unapokua ndani ya gari au pikipiki Kujumla kutembea kwa miguu ni sehemu muhimu ya maisha yangu Sio tu kwa ajili ya afya bali pia kwa ajili ya utulivu wa akili na kuunganika na ulimwengu wangu wa kila siku ni njia rahisi ya kufurahisha na yenye manufaa makubwa.

Mimi binafsi napenda kuandika kwa mkono kwa sababu kuna hisia ya kipekee inayokuja ninaposhika kalamu na kuandika kwenye karatasi. Ni kama nasuguana moja kwa moja na mawazo yangu. Wakati mwingine, kuandika kwa mkono hasa ninapotaka kufikiri kwa kina au ninapopanga mambo muhimu. Kuandika kwa mkono hunisaidia kukumbuka vizuri zile zaidi kile ninachoandika. Hata hivo, siwezi kupuuza faida za kutumia kompyuta kuandika. Kompyuta ni haraka na rahisi. Hasa unapokuwa na kazi nyingi au unapotaka kuhariri maandishi mara kwa mara. Kwa mfano, ninapofanya kazi za shule au kazi rasmi. Mara nyingi, mimi hutumia kompyuta kwa sababu naweza kuandika zaidi kwa muda mfupi. Zaidi ya hayo inakua rahisi kuhifadhi na kutumia kazi kupitia barua pepe au mitandao mingine. Kuna wakati ambapo, mimi huchanganya njia hizi mbili. Naweza kuandika rasimu ya kwanza kwa mkono kisha kuiimalizia kwenye kompyuta, kwa kuhariri na kuandaa zaivizuri vizuri zaidi. Hii hunisaidia kuwa mbunifu zaidi mwanzoni na kisha kuwa na kazi safi mwishoni. Mbiinu hii inanifanya inafanya ikuwe rahisi kazi yangu na kuwa udhibiti kwa kila hatua. Licha ya faida za kompyuta, bado naamini kuwa kuandika kwa mkono kuna nguvu fulani ya kipekee, ni njia nzuri ya kujieleza kwa uhuru hasa wakati wa kuandika shairi, barua ya hisia au kujifunza mambo mapya. Kwa uhusiano wa karibu, kati ya akili na mkono ambao hujenga kumbukumbu ya kudumu. Kwa mwanafunzi hii ni njia nzuri ya kujifunza kwa kina. Kwa jumla napenda kutumia njia zote mbili kutegemea na hali na aina ya kazi. Kuandika kwa mkono huniletea ukaribu wa hisia na kazi yangu, huku kompyuta ikiniwezesha kuwa na ufanisi na haraka. Kila njia ina nafasi ya kina na najivunia kueza kutumia zote kwa usahihi na ubunifu.

Mafanikio ya binafsi ninayodhamini kazini ni uwezo wangu wa kuwajibika ipasavyo bila kusimama kila wakati. Kuwa mtu anajituma na kumaliza kazi kwa wakati, kunanipa furaha na heshima mbele ya wenzangu na wakubwa kazini. Kujua kuwa watu wananiamini kutekeleza majukumu yangu kimalifu ni mafanikio makubwa kwangu. Kwa sababu si kila mtu anaweza kupewa majukumu mazito bila uangalizi wa karibu. Pia, nimefanikiwa kuboresha mawasiliano yangu kazini, kuwa na uwezo wakuwasiliana vizuri na wenzagu na wakubwa kuleta ushirikiano mazuri na hufanya kazi kuwa nyepesi na yenye mafanikio. Nawadhamini sana wale wanaonisaidia kukua kitaaluma na mimi pia hutoa msaada pale ninapoweza. Mafanikio haya katika mawasiliano yamenisaidia kujenga mahusiano mazuri kazini. Mafanikio mengine ambayo ninayadhamini ni kuwa kitaaluma kupitia mafunzo na uzoefu wa kila siku. Kila changamoto ninayokumbana nayo inanisaidia kujifunza kitu kipya. Kuwa na ujuzi wa ziada na maarifa mapya hunifanya nijisikie nipo tayari kwa kazi kubwa zaidi au majukumu mapya kazini. Mafanikio haya hunitia moyo kuendelea kujifunza kila siku. Vile vile ninajivunia kuwa na wezo wa kushughulikia changamoto kazini bila kukata tamaa. Kuna wakati kazi hukua ngumu na kuna msongomano kwa majukumu lakini nimejifunza kuwa mtulivu. Kupanga vipaumbele na kuhakikisha kila kazi inakamilika vizuri. Mafanikio haya ya kudhibiti shinikizo kazini hunifanya nijiheshimu zaidi na kuwa mfano mzuri kwa wengine. Hatimaye, mafanikio yangu makubwa kabisa ni kuona mchango wangu unaleta matokeo mazuri. Pale kazi yangu inaposaidia timu au shirika kufikia malengo yake. Ninajisikia nimekamilika. Mafanikio haya, si lazima yawe makubwa sana. Lakini kila hatua ndogo kuelekea lengo kubwa hunifanya nidhamini juhudi zangu. Huo ndiyo msingi wa maendeleo yangu kazini.

Lengo langu la muda mrefu kazini ni kukuza taaluma yangu hadi kufikia nafasi ya juu ya uongozi. Natamani siku moja kuwa kiongozi anayesimamia timu kubwa au idara ambapo nitakuwa na uwezo wa kufanya maamuzi muhimu na kuleta mabadiliko chanya kazini. Lengo hii inanipa motisha kufanya kazi kwa bidi kila siku na kujifunza kutoka kwa viongozi waliopo sasa. Ili kufanikisha hili, ninajitahidi kujiendeleza kitaaluma kwa kushiriki mafunzo, sinema na kozi mbalimbali zinazohusiana na taaluma yangu Kila fursa ya kujifunza, huongeza maarifa na kunisaidia kwa tayari kwa majukumu makubwa ya baadaye Pia ninajifunza stadia za uongozi na usimamizi wa watu ili siku moja niweze kwa kiongozi mwenye maono na anayeheshimika. Lengo hii pia linahusisha kujenga mahusiano mazuri kazini. Natambua kuwa kiongozi mzuri si tu kuwa na ujuzi. Bali pia kuwa na uwezo wa kushirikiana vizuri na watu kuwasikiliza na kuwahamasisha. Kwa sasa ninaweka juhudi kujifunza jinsi ya kushughulikia changamoto za kijamii kazini na kusaidia wenzangu kufika malengo yao. Kwa kuongezea, natamani kuanzisha miradi au programu kazini ambayo itaboresha huduma au bidhaa tunazotowa. Kupitia ubunifu na maono ya muda mrefu, nina amini ninaweza kuwa sehemu ya mabadiliko makubwa katika taasisi ninayofanya kazi. Hii ni lengo ambalo si rahisi kufanikisha haraka lakini linawezekana kwa kujitolea na kuwa na mipango mathubuti. Mwisho lengo langu si muda mrefu linahusiana pia na kujenga urithi mzuri kazini. Natamani baada ya miaka mingi niwe mtu anayekumbukwa na kwa michango wake nidhamu yake na jinsi alivyoathiri maisha ya wengine kazini kwa namna chanya. Hilo ndilo lengo langu kuu kuacha alama ya maana na kuwa mfano wa kuigwa.

Nataka kufika mafanikio makubwa katika kazi yangu. Hasa kwa kujijenga, kitaluma na kupata uzoefu wa hali ya juu. Lengo langu ni kuwa mtaalamu anayeheshimika, mwenyewezo na kutoa mchango mkubwa katika tasisi ninaofanya kazi. Ninapenda kuona maendeleo ya hatua kwa hatua kutoka ngazi moja hadi nyingine na hatimaye kufika nafasi za juu za uongozi. Zaidi ya nafasi au cheo ni natamani kazi yangu iwe na maana kwamba kile ni nachofanya kila siku kinaguza maisha wa watu na kuleta mabadiliko chanya. Nataka kwa sehemu ya suluhisho sio tatizo na kusaidia kuleta bora mahali pa kazi. Pia ningependa kuwa mfano bora wa kuigwa kwa wengine hasa kwa wale wanawanza safari ya wa kikazi. Katika muda mrefu, napenda kufanya kazi ambaye inanipa changamoto mzuri na kunifanya nijifunze kila siku. Pia napanga kujendeleza kielimu kwa kuchukua kozi kuzahidi au kusoma hadi kiwango chaju Ilinipati ujuzi wakisasa kuendana na mahitaji ya kazi kukufanya hivo, nitakuwa na nafasi mzuri zaidi ya kukuza taluma yangu Licha hayo yote ningependa pia kufikia wiyano mzuri kati ya kazi na maisha binafsi. Najua mafanikio ya kweli ya najumuisha pia afya njema, furaha ya kifamilia na utulivu, utulivu wakili. Hivyo basi siangali tu malengo ya kikazi, bali pia jinsi kazi yangu inaweza kunipa maisha yenye mana kwa jumla.

Katika maisha ya kazi au shule, mitandao ya kijamii pia imehamasisha mambo. Kupitia makundi ya WhatsApp au telegramu, tunashirikiana kwa haraka kuhusu masomo, kazi au mikutano. Pia ni rahisi kupata mawasiliano ya watu muhimu na hata kujitafutia fursa kama kazi au seminar. Kwa hivyo, mitandao hii imekua chombo muhimu kwa maendeleo ya kibinafsi na kitaaluma. Zaidi ya hayo, mitandao ya kijamii inanipa nafasi ya kueleza ubunifu wangu. Kupitia picha video au maandiko, ninaweza kujieleza na kushiriki vipaji vyangu kama uandishi, upigaji picha au hata sanaa. Watu wengine wanaeza kufurahia kazi yangu na hata kuniunga mkono kwa njia tofauti. Jambo linanonitia moyo kwenye area la kujituma zaidi. Kwa ujumla naamini mitandao ya kijamii ni sehemu muhimu ya maisha ya kisasa. Jambo la msingi ni kutumia kwa busara na kuhakikisha haichukui nafasi ya mambo ya msingi kama kazi familia na afya ya akili. Nikitumia vizuri mitandao hii inanisaidia sana katika nyanja nyingi za maisha. Ndio, natumia mitandao ya kijamii mara kwa mara kwa sababu ni njia ya kuwasiliana na watu kupata habari mpya kila siku.

Kwa ujumla, kucheza na watu ninao wapenda ni sehemu muhimu sana ya maisha yangu. Kunisaidia kupumzika, kuondoa mawazo mabaya na kujenga mahusiano mazuri. Nathamini sana muda wangu wa kucheza na wapenzi wangu wakaribu kwani ni sehemu ya furaha na afya ya akili yangu. Ninacheza na marafiki zangu mara nyingi, hasa wale niliowazoea tangu utotoni. Tunapenda kucheza michezo mbalimbali kama mpira wa miguu mpira wa pete na michezo mingine ya kijamii ambayo hufanya tuwe karibu na kufurahia wakati wetu pamoja. Michezo hii inanisaidia kuondoa msongo wa mawazo na kunifanya nijisikie raha zaidi. Pia napenda kucheza na ndugu zangu hasa wakati walikizo au mapumuziko ya shule. Hii ni fursa nzuri ya kuimarisha uhusiano wetu na kujifunza kushirikiana kama familia. Tunapenda pia kucheza michezo ya ndani kama karata au budi za michezo ambao hutuunganisha zaidi na kufanya tufurahie nyakati za pamoja. Wakati mwingine, napenda pia kucheza michezo mitandao na marafiki ambao sijawaona uso kwa uso. Hii inaniwezesha kuwasiliana na nakufurahia muda pamoja hata kama tuko mbali. Michezo kama hii pia inansaidia kujifunza binu mpya ya kushindana kwa usawa na wachezaji wengine kutoka sehemu mbali mbali. Nimuhimu kwangu kucheza na watu ambao ninaweza kuaminiana nao na ambao hunifanya nijisikie vizuri. Kwa hivyo, napenda marafiki na familia ambao wanaheshimu na kunielewa. Hii inanisaidia kuhakikisha kuwa wakati wetu wa kucheza, unakuwa wa furaha na kuongeza dhamani katika maisha yangu. Nafurahia kucheza na marafiki zangu.

Kwanza kabisa, kushirikiana na timu kunahitaji kuwasiliana vizuri na wanatimu wengine. Ninajitahidi kua wazi na kusema maoni yangu kwa heshima na pia kusikilizwa kwa, kusikiliza kwa makini maoni na mawazo ya wezangu. Mazungumzo haya husaidia kufanikisha malengo ya pamoja kwa urahisi zaidi. Pia ni muhimu kushirikiana, kwa, kushiriki majukumu vizuri. Kila mtu ana takiwa kujua sehemu yake na kazi yake katika timu na mimi hujaribu kutekeleza majukumu yangu kwa uaminifu na kwa wakati. Hii huongeza ufanisi wa timu na kuwafanya wengine kuwa na motisha ya kufanya kazi kwa bidii. Ninajifunza pia kuwa na subira na kuelewa changamoto zinazowakumba wanatimu wengine. Kushirikiana zaidi. Kushirikiana ni zaidi ya kazi tu. Ni kuelewana na kusaidiana wakati wa matatizo au matatizo yoyote yanayo jitokeza ndani ya timu. Kwa kushirikiana, mimi pia hujaribu kutoa msaada kwa wenzangu wanapohitaji. Iwe ni ushauri msaada wa kiufundi au hata msaada wa kuhamasisha. Hii huimarisha uhisiano ndani ya timu na kuleta mshikamano mzuri Kila mara ninahakikisha kuwa tunazingatia malengo ya timu na kuzingatia nidhamu wakati wa kazi Hii inasaidia timu yetu kuwa na mpangilio mzuri na kufanikisha malengo kwa njia bora zaidi Mwisho nina dhamini maoni ya kila mtu katika timu na kujaribu kuleta maamuzi ambayo yanahusisha mawazo tofauti. Kushirikiana kweli ni kuhusu kujenga na sio kubomoa. Hivyo kila mtu anahitajika kuheshimika na kusikilizwa. Hivyo basi kushirikiana na timu ni mchakato wa kujifunza kuelewana na kutimiza malengo kwa pamoja kwa heshima na usaidizi wa kila mtu.

Ningependa sana kuitembelea nchi ya Japan. Ni nchi yenye utamaduni wa kipekee, maendeleo ya kiteknolojia na mandhari ya kupendeza. Tangu niliposikia kuhusu Japan kwa mara ya kwanza, nimevutiwa sana na jinsi watu wake wanavyodhamini nidhamu na usafi na heshima. Ninatamani Japan kwa sababu ya mchanganyiko wa mila na kiteknolojia. Ninapenda jinsi mji yao kama Tokyo ilivyo ya kisasa huku maeneo kama Kyoto yanahifadhi urithi ya kihistoria kama mahekalu na bustani za kijapani. Pia napenda sana anime na vyakula vya kijapani kama sushi na ramen ambayo ningependa kuonja kutoka kwenye chanzo chake halisi. Ninakumbuka niliwahi sikia kuwa Japan ina treni za kasi ambazo kwa kiingereza ni bullet trains zinazoweza kusafiri umbali mrefu kwa muda mfupi sana. Hilo lilinishangaza sana na kunionyesha jinsi walivyoendelea kimaendeleo. Pia nilisikia kuhusu msimu wa maua ya cherry kwa kids au sakura ambapo miti hujaa maua mazuri ya waridi. Jambo ambalo ningependa sana kulishuhudia maishani mwangu. Ningependa pia kuona mlima Fuji, kutembea katika mitaa ya kihistoria ya kyoto na kushuhudia mapokezi ya kitamaduni ya kijapani kama chai ya asali. Pia ningependa kutembelea Disneyland Tokyo na kujaribu kuvaa kimono kwa siku moja. Itakuwa uzoefu wa kipekee sana. Ninapofikiria kuhusu safari hiyo najawa na furaha na msisimko. Nahisi itakuwa safari ya ndoto ambayo itanipa kumbukumbu za kipekee maishani mwangu. Nitaweza kujifunza mengi kuhusu maisha, tamaduni na historia za Japan na pia kupata pumziko kutoka maisha ya kila siku.

Napenda kununua vitu katika sehemu mbali mbali kulingana na aina ya bidhaa ninayohitaji. Mara nyingi upendelea kununua vitu kwenye maduka makubwa kwa sababu kuna aina nyingi za bidhaa sehemu mmoja na nirahisi kulinganisha bei na ubora. Pia mazingira huwa safi utulivu na naya yanayovutia. Vengineyo, venginevyo, ninapohitaji vitu vya kipeikeo au mikono. Upende mi upendelea kununua kwenye masoko ya wazi au kwa wanya wafanya biyashara wa ndogo huko mara nyingi hupata bi za kipekee na kwa bei ya maelewano Hii pia ni njia nzuri ya kusaidia biyashara ndogo ndogo na kukuza uchumi wa jamii Kwa upande mwingine kwa rahisi zaidi mimi hutumia michando ya kijamii au tovuti za mitandani kununua bidhaa Ununuzi wa mitandaoni ni rahisi kwa ni unahitaji hauhitaji kutoka nyumbani hasa kwa vitu kama nguo vifaa vya elektroniki au vipodozi. Pia kuna ofa nyingi zina lzopatikana mitandaoni. Hata hivyo, kabla ya kununua mimi kupendelea kufanya utafiti mdogo kuhusu bidhaa husika, kwa mfano kusoma maoni ya wateja wengine kulinganisha bei au kutafta chaguo bora zaidi. Hii hunisaidia kufanya maamuzi ya busara na kuhakikisha napata dhamani ya pesa ya angu.

Napenda kununua nguo zaidi ya vitu vingine. Nguo hunifanya nijisike vizuri, nionekane nadhifu, na ni njia ya kujieleza kwa mtindo wangu wa kipekee. Mara nyingi ninapokuwa na mda au pesa ya ziada, mimi hupendelea kutafuta mavazi mapya ya kisasa au ya kipekee. Mbali na nguo pia napenda kununuwa viatu na vipondozi. Viatu vizuri huongeza mwonekono mzuri wa mavazi na pia vipondozi hunisaidia kujiamini zaidi hasa ninapukuwa na shuguli muhimu kama harusi au mikutano. Pia napenda kununuwa zawadi kwa wapendwa wangu. Kuna furaha ya kipekee ninapochagua kitu kizuri kwa ajili ya mtu ninayempenda. Iwe ni kwa sikukuu, siku ya kuzaliwa au kwa ajili ya kumshukuru tu. Mbali nanguo na viatu, napenda pia kununua vitu vya mapambo ya nyumbani kama mishumaa yenye harufu nzuri maua au taa za kupendeza. Vitu hivi hufanya nyumba yangu kuwa mahali pazuri pakupumzika na kuleta hali ya utulivu. Napenda pia kununua vifaa vya elektroniki kama kwa mabano, headphones, power bands au simu mpya inapobidi. Vifaa hivi hunisaidia kuwasiliana kusikiza mziki au kufanya kazi kwa ufanisi zaidi. Sikosi pia kununua vitabu au daftari kwa uzuri kwa uzuri kwa ajili ya kuandika mawazo au mipango yangu. Kuandika hunisaidia kuweka mambo sawa na hunisaidia kujipanga vizuri. Mwishawe napenda kununua chakula kitamu hasa vitafunwa au vyakula vya kipeke ninavyo viona mara chache. Kujitunza kwa chakula kizuri ni njia nyingine ya kujiweka furaha katika maisha yangu ya kila siku.

Naam, naweza kuishi siku moja bila teknolojia, lakini itakuwa changamoto kidogo kwa sababu teknolojia imekuwa sehemu muhimu ya maisha ya kila siku. Simu, kompyuta na intaneti hutumika kwa masiliano, kazi na burudani. Hivyo kuikosa kwa siku moja kunahitaji mpango mzuri. Lakini pia naamini kuwa kutokuwa na teknolojia kwa uda kunaweza kuwa na faida. Inatoa nafasi ya kupumzika, kupumzisha akili kuwa karibu na watu ana kwa ana au kufurahia mazingira kwa asili bila usumbufu wa skrini. Ni wakati mzuri wa kutafakari kusoma kitabu au kufanya shughuli kama kupika, kuchora au kufanya mazoezi. Hata hivyo, kwa kuwa majukumu mengi hutegemea teknolojia, kama kuna kazi za muhimu au mawasiliano za dharura, kutokuwa na teknolojia kunaweza kuleta usumbufu. Kwa hivyo, ningeweza kuishi bila teknolojia kwa siku moja, lakini kwa hiari na mpango maalum.

Msimu ninaupenda zaidi wa mwaka ni masika. Masika huleta hali ya hewa ya mvua mbao huifanya mazingira yawe ya kijani kibichi, safi na ya kupendeza. Ninapenda kuona miti na mimea ikichanua tena bada kipindi cha jua kali. Hali ya hewa huwa tulivu na hewa safi inayotokana na mvua huifanya ni jisikie vizuri. Mbali na mandhari ya kuvutia, masika pia huniletia hisia ya utulivu na uzuri wa asili. Sauti ya mvua ikinyesha huleta amani na ninapenda kukaa ndani nikiwa na kikombe cha chai au uji nikitazama mvua ikinyesha. Pia ni wakati mzuri wa kuzingatia kazi za ndani kama kusoma au kuandika. Kwa jumla, masika hunifanya niwe mtulivu zaidi niwe na mudawa kutafakari na kuwa na amani ya ndani. Ni msimu wa uhai mpya na matumaini mapya.

Ndoto yangu kubwa ni kuwa mtu mwenye adhari chanya katika maisha ya wengine. Natamani kutumia uwezo wangu kuwasaidia watu. Kuwa hamasisha na kuwasaidia kufika malengo yao. Pia natamani kuendelea kujifunza na kukua binafsi. Ili niweze kutoa mchango mkubwa zaidi kwa jamii yangu. Ningependa pia kusafiri duniani, kujifunza natamaduni mbali mbali na kushiriki mawazo na watu tufauti Ndoto hii inanipa motisha kufanya kazi kwa bidii kila siku na kukua mtubora zaidi.

Ndio, napenda kuendesha baiskeli kwa sababu ni njia nzuri ya kujiburudisha na kujitunza kiafya. Kila ninapopanda baiskeli nahisi upepo baridi ukinipiga usoni. Na hivyo hunipa hisia ya uhuru na furaha. Ni shuguli rahisi lakini yenye faida nyingi kwa mwili na akili. Kuendesha baiskeli hunisaidia kufanya mazoezi bila hata kulazimika kwenda katika kwa mabano gym. Ni njia nzuri ya kuchoma kalori, kuboresha afya ya moyo na kuongeza nguvu za misuli. Zaid yia hayo husaidia kupunguza msongo wa mawazo hasa ninapoendesha katika mazingira tulivu kama mashambani au barabarani asubui. Pia kuendesha baiskeli ni njia nzuri ya kuchunguza maeneo mapya. Ninapenda kuenda matembezi ya baiskeli na marafiki hasa mwishoni mwa wiki. Ambapo tunaeza kufurahia mandhari ya asili na kupiga picha. Hii huimarisha uhusiano wetu na kufanya kila safari kuwa ya kipekee. Kwa upande mwingine, ni njia ni njia ya usafiri ya gharama nafuu na rafiki kwa mazingira. Badala ya kutumia gari kila wakati baiskeli hunisaidia kufika sehemu fulani kwa haraka huku nikisaidia kupunguza uchafuzi wa mazingira. Kwa hivyo napenda kuendesha baiskeli kwa sababu inaniletia furaha afya na manufaa kwa mazingira.

Mimi hupanga ratiba yangu vizuri, natengeneza orodha ya kazi muhimu na zingine za chini ya muhimu, kazi muhimu nafanya kwanza. Nazingatia moja kwa wakati, naipuka kufanya kazi nyingi kwa wakati mmoja, kwani huongeza makosa na kuchelewesha. Mimi huweka muda wa kazi najitahidi kumaliza kazi ndani ya muda uliweka kwa kila kazi ili kusaidia nisipoteze muda mimi huondoa vikwazo kama nafanya kazi katika mazingira tulivu bila usumbufu wa simu mitandao ya kijamii au watu wanao kuingililia na tumia zana za kusaidia kama kalenda au alamu au apps za kupanga kazi kama Google Keep au Todoist kwa kizungu. Napumzika kwa wakati na chukua mapumziko mafupi ili kuebuka uchovu na kupunguza msonga wa mawazo. Na ulizia msaada pale ninapoona ni vigungu ili nisione haya yakiwa ili nisiweze kuchelewesha kazi yangu. Ninajiekea malengo ya kila siku ili liwe na kuwa na malengo madogo ya kila siku husaidia kuleta motisha na kufanikisha kazi zangu kwa muda unaofaa.